Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya upepo mwanana. Hewa hii huwa si joto kupita kiasi wala baridi kali. Hivyo hunifanya kujisikia huru na kustarehe. Upepo wataratibu hunipa utulivu na kunifanya kufurahia matembezi mafupi na kupumzika nje bila usumbufu.